Shughuli yangu ya wikendi, mara nyingi huwa ni mchanganyiko wa mapumziko, burudani na majukumu madogo ya kijamii. Napenda kutumia wikendi kama muda wa kupumzika baada ya wiki yenye shughuli nyingi kazini. Hivyo, mara nyingi huanza kwa kulala kidogo zaidi asubuhi ili kurejesha nguvu. Baada ya hapo, napenda kushiriki katika shughuli zinazoniweka karibu na familia yangu na marafiki zangu kama vile kukutana kwa chakula cha pamoja, mazungumzo ya kifamilia, hau hata kutembelea sehemu sehemu mbali mbali za burudani.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kuosha vyombo na ni kwa sababu mara nyingi huitaji muda mwingi na uvumilivu mkubwa. Baada ya chakula, vyombo huwa vingi na vinahitaji kusafishwa kwa makini ili kuhakikisha usafi na kuondoa mabaki yote ya chakula. Hii, mara nyingi hunichosha sana hasa pale ambapo vyombo vimeachwa kwa muda mrefu na mabaki ya chakula yamekauka. Jambo linalofanya kazi ii iwe ngumu sana na ambayo si yakupendeza kwangu.

Napenda sana harufu ya mvua inaponyesha, hasa ile inayotoka ardhini baada ya matone ya kwanza kuguza udongo. Harufu hii huniletea hisia ya utulivu na kumbukumbu za utoto. Kwani mwara nyingi, mvua huashiria mwanzo wa maisha mapya ya mimea na uhai wa mazingira. Ni harufu safi ya asili na yenye nguvu ya kutuliza mawazo na inanifanya nihisi karibu na dunia na uumbaji wa mungu.